Napenda kutazama michezo kwa sababu inanipa burudani na msisimko. Inafanya nijisikie huru kwa mawazo ya kila siku na hunifundisha nidhamu ushirikiano na ushindani wa afya. Pia hunileta karibu na watu wengine kwa kushangilia pamoja na kushiriki furaha au huzuni ya matokeo.

Napenda kusoma maoni mitandaoni kwa sababu hunipa mtazamo tofauti ya watu, hunisaidia kujifunza mambo mapya, hunifanya nifikirie kwa kina, na hunipa nafasi ya kuelewa hisia na mawazo ya wengine hata kama hatufanani. Pia hunisaidia kuboresha maamuzi yangu na kuona uzoefu wa watu mbalimbali.

Napenda kula samaki kwa sababu ni chakula chenye afya. Unipa nguvu unisaidia akili na mwili kufanya kazi vizuri na ladha yake unifanya nijisikie nimeridhika. Pia samaki utupatikana kwa njia mbali mbali za upishi hivyo unifanya nisichoke kula chakula kile kile.

Napenda kuimba kwa sababu hunifanya nijisikie huru, hunipunguzia msongo wa mawazo, uniruhusu kueleza hisia zangu kwa urahisi, na hunipa furaha ya ndani. Pia kuimba huniongeza kujiamini na kunileta karibu na watu wengine kupitia mziki.

Napenda kutazama mchezo wa soka kwa sababu hunipa burudani na musisimuko mkubwa. Hunifanya nisahau mawazo ya kila siku na hunifunza thamana ya ushirikiano. Nidhamu na uvumilivu pia uleta watu pamoja. Hunijengea urafiki na kunipea furaha ninaposhangilia timu ninayoipenda.

Na ifadhi data yangu kwenye ifadhi salama kama kompyuta, simu, kifacha inje. Kwa sababu inasaidia kulinda tarifa zangu sizipote. Kuzifikia kwa uraisi wakati wawote na kushiriki inapoitajika. Pia uifadhi salama unisaidia kupanga data vizuri na kuepuka atari ya kuaribika au kupotea.

Natumia kompyuta sana kwa kazi ya mitandao kwa sababu inaniraisisha kuwasiliana araka, kusimamia taarifa na mfumo, kufuatilia kazi kwa ufanisi na kushugulikia matatizo ya kiufundi kwa wakati. Pia unisaidia kuongeza tija na ubora kwa kazi yangu.

Napenda sebuleni kwa sababu ni sehemu ya utulivu na faraja. Hunipa nafasi ya kupumuzika, kufurahia, mazungumuzo na familia au marafiki na hunifanya nijisikie nyumbani kweli. Pia ni mahali pazuri pa kupunguza mawazo baada ya kazi za siku.

Sherehe yangu ya kupendezwa ni ya siku ya kuzaliwa kwa sababu hunifanya nijisikie wa kipekee. Kunikumbusha thamani ya maisha yangu na kunipa furaha ya kusherehekea pamoja na watu ninaowapenda. Pia ni siku ya shukurani na matumaini mapya ya mwaka unaokuja.

Napenda kununua vitu sokoni kwa sababu bei uwa nafuu, napata bidhaa mpya moja kwa moja na napata nafasi ya kuwasiliana na watu tofauti. Pia sokoni unipa uru wa kuchagua, kujadiliana bei na kufurahia mazingira alisi ya biashara.

Napenda kuwa mahali patulivu kwa sababu hunipa amani ya akili, hunisaidia kufikiria vizuri, kupunguza msongo wa mawazo na kujijenga ndani. Pia hunifanya nijisikie salama na nikiwa huru na kelele au usumbufu wa kila siku.

Napendelea kunyoa kwa sababu hunifanya nijisikie msafi na dhaifu, huongeza kujiamini na hurahisisha matunzo ya ngozi. Pia hunisaidia kuonekana dhaifu kazini na kijamii. Hupunguza usumbufu wa joto au muwasho na hunipa hisia ya upya na utulivu kila ninapojitunza.

Napenda kuzungumza kuhuzu siasa kwa sababu hunisaidia kuelewa yanayoendelea nchini. Kujua haki na wajibu wangu kama raia na kutoa maoni yangu kwa uhuru. Pia unipa mawazo. Hunijengea uelewa wa mtazamo. Tofauti na kunifanya nihisi kushiriki katika maamuzi ya kijamii.

Napenda kunywa kahawa kwa sababu hunipa nguvu na umakini. Hunisaidia kuanza siku nikiwa na hamasa na kuniburudisha wakati wa mapumziko. Pia latha na harufu yake huleta utulivu kwa akili. Hunichangamsha na hunifanya nijisikie vizuri ninapofanya kazi au kuzungumza na wengine.

Napenda harufu ya chokoleti kwa sababu huniletea hisia za furaha na utulivu. Hunikumbusha nyakati nzuri na hunichangamsha kihisia. Harufu yake tamu hunipunguzia msongo wa mawazo. Hunifanya nijisikie vizuri na huniongeza hamu ya kufurahia wakati. Hasa ninapokuwa nimechoka hao na hitaji faraja.

Napenda kutembea kwenye muonekano wa mazingira, hunipa utulivu na akili na furaha ya ndani. Nikitembea katikati ya miti, maua na hewa safi na jisikia karibu zaidi na maumbile kusahau masongo ya mawazo. Kutembea huko hunisaidia kufikiria vizuri, kuongeza afya ya mwili na kunipa nguvu mpya za kuendelea na shughuli za kila siku.

Napenda muziki wajadi kwa sababu unikumbusha mzizi na utamaduni wetu, midundo ya ngoma, alaza asili na maneno yenye hekima. Unipa furaha na utulivu wa moyo. Mziki uunganisha vizazi, unifundisha istoria na unifanya nijivunie urithi wetu wakiaforika.

Napenda sifa za kiongozi mzuri kama anayejali masilahi ya watu, huleta haki, amani na maendeleo. Kiongozi wa aina hii husikiliza wananchi, hufanya maamuzi kwa uwazi na hutanguliza ustawi wa wote kuliko masilahi binafsi. Hivyo hujenga amani na mausikamano.

Nasoma gazeti kwa sababu hunipa taarifa sahihi na za sasa kuhusu yanavyotokea duniani. Kusoma gazeti uniongezea maarifa unisaidia kuelewa maswala ya kijamii kisiasa na kiuchumi na unifanya kuwa raia mwenye uekewa na uwazo na kutoa maamuzi bora.

Eshambulia tatizo kazini kwa kufuata kanuni za kazi. Kunisaidia kutatua changamoto kwa haki na taratibu. Kueshimu taratibu unilinda thidi ya makosa. Ujenga uaminifu kazini na ufanya suluhisho liwe la kudumu na lilanakubalika na wote.

Napenda kushirikiana ki mawazo na timu, uleta mawazo mengi na suluisho bora, ushirikiano, uongeza ubunifu, ujenga mashikamano na unisaidia kujifunza kutoka kwa wengine. Hivyo kazi ufanyika kwa ufanisi na malengo ufikiwa kwa pamoja.

Napenda wanyama wanaotunza nyumbani kwa sababu hunipa urafiki, furaha na faraja ya kihisia. Kua nao hunifundisha uwajibikaji na huruma, hupunguza msongo wa mawazo na hufanya nyumba ijaze upendo na uwai kila siku.

Napenda mikutano inayohusu masilai ya jamii kwa sababu unipa nafasi ya kushiriki mawazo na kusikiliza wengine. Mikutano hii uimarisha umoja, usaidia kutatua changamoto za pamoja na huleta maendeleo endelevu kwa jamii.

Majira ninayopenda ni ya masika kwa sababu huleta mvua, uhai, na uzuri wa mazingira. Miti na mimea hustawi, hewa huwa safi na shughuli za kilimo hufaulu. Jambo linaloleta matumaini na furaha.

Nakunywa maji litambili kwa siku kwa sababu hunisaidia kudumisha afya bora ya mwili. Maji hunisaidia mmengenyo wa chakula, huongeza nguvu, julinda ngozi na husaidia mwili kufanya kazi zake vizuri kila siku.

Napenda kujifunza historia sana kwa sababu hunisaidia kuelewa tulikotoka na tulipo sasa. Historia hunipa hekima na hunifundisha makosa na mafanikio ya waliotangulia na hunisaidia kufanya maamuzi bora kwa maisha ya baadaye.

Napenda kusikiliza muziki wa jadi kwa sababu hunipa utulivu na kunikumbusha utamaduni wetu. Midinda ya asili na ala za jadi hunifurahisha. Hunifuraisha historia ya jamii na hunifanya nijivunie urithi wa maadili ya mababu zetu.

Ningependa kutembelea nchi ya merekani kwa sababu ina vivutio vingi na fursa za kujifunza. Ningependa kuona miji mikubwa, tamaduni tofauti na maendeleo ya teknolojia. Jambo litakalongeza maarifa kwa uzoefu wangu wa maisha.

Ndoto yangu kubwa ni kujikimu kimaisha na kusaidia jamii kwa ujumla. Kwa maana naamini mafanikio ya kweli ni kuinua wengine pia, kujitegemea kunanipa heshima na uthabiti. Na kusaidia jamii huleta mabadiliko chanya, mashikamano na maendeleo endelevu kwa wote.

Nguvu zangu kazini ni kufuata kanuni za kazi, kwa sababu hunifanya nifanye kazi kwa uadilifu na umakini. Kuheshimu taratibu huongeza ufanisi, hujenga uaminifu kwa wenzangu na viongozi na husaidia kufikia malengo ya kazi kwa mafanikio.

Napenda kutumia programu ya YouTube kwa sababu hunipa burudani na elimu kwa wakati mmoja. Kupitia video najifunza mambo mapya, kupata habari na kufurahia muziki na vipindi mbalimbali vinavyonisaidia kupumzika na kuongeza maarifa.

Nasomea habari kupitia mtandao wa youtube kwa sababu hunipa taarifa za haraka na kwa njia inayoeleweka. Video hunisaidia kuona na kusikia matukio moja kwa moja, kupata mtazamo tofauti na kuongeza uelewa wangu wa mambo yanayoendelea duniani.

Napenda kwenda madukani wakati wa jioni kwa sababu hali ya hewa huwa tulivu na shughuli si nyingi. Jioni hunipa nafasi ya kuchagua vitu kwa utulivu, kuepuka msongamano na kufanya nihisi faraja baada ya kazi za siku nzima.

Nahitaji kuimarisha ujuzi wa kutumia mitandao kwa sababu teknolojia imekua muhimu katika maisha ya sasa. Kuwa na ujuzi mzuri unasaidia kupata taarifa kwa urahisi, kufanya kazi kwa ufanisi, kuwasiliana vizuri na kufungua fursa za elimu na ajira.

Napenda kula ugali pamoja na mboga za kienyeji wakati wa mchana kwa sababu hunipa nguvu na afya bora. Chakula hiki ni cha asili. Kinashibisha na kinasaidia kuendelea na shuguli za mchana. Nikiwa na nguvu na utulivu.

Napenda sana kupika kwa sababu hunipa furaha na nafasi ya kuonyesha ubunifu wangu. Kupika hunifanya nijifunze mapishi mapya. Hutuliza mawazo na huniruhusu kuwafurahisha wengine kwa chakula kitamu na chenye upendo.

Mara nyingi wikendi napenda kutembelea makao ya burudani kwa sababu hunisaidia kupumzika na kujiondoa kwenye msongo wa mawazo ya kazi. Burudani huniongezea furaha hunipa nguvu mpya na hunifanya nianze wiki mpya nikiwa na hamasa.